Lengo kuu ambalo ninalo kazi ni kukua kukuwa mwenye uzoefu mkuu kwenye ubunifu wa AI na kutumia AI pia kufanya mambo ya programming na kufanya kazi za kila siku. Hio peke yake.

Makota mingi ni filamu za vichekesho comedy kama vile unapata kuna comedies kama disjointed. Alafu pia unapata kuna vile watoto si watoto like wanyama wakicheza hali hii huwa inachekesha.

La hasha, mimi si la kwanza hata mimi si mtu wa kupenda kupiga picha sana. Ni mara chache sana utaniona. Nimepiga picha na tena nikipiga mimi si mtu wa kwa kuweka picha zangu mtandaoni sana sana. Mimi hupenda kueka mambo yangu kibinafsi.

Mimi hutazama video kwenye YouTube YouTube saa zingine Facebook, Instagram pia na TikTok. Hizo ndiyo wao huwa wako na content kama hizo mara mingi za video ambazo mimi hutazama. Na pia huwezi kosa chochote.

Kwa kuishi nao, unaishi na wengine kwa kiubinadamu, unajulia wengine hali. Kama mtu ana jambo, unaweza saidia, mnashikana, mnasaidia. Ndiyo, lakini inakuwa mara mingi. Urafiki wa kazi, unabaki kazi wa nyumbani ni wa nyumbani.

Ndiyo, kwa mara kwa mara, mi hupendezo nao kwa sababu mi huona ni watu ambaye hawana makosa yote, hawana lolote ni akili mpya. Inaitaji kuprogramiwa, so kichochote unacho kihifadhi pale, kinaingia kweli.

Elon Musk ndio mfanyabiashara bora zaidi. Yeye ni mchanga na alikuja kwenye uwanja wenye vigogo wakuu ambao wamekuwa kwa kiwanja muda mrefu. Akaja na akaongoza. Yee ndio bora zaidi. Na najua kucheza na nchi zote.

Hapana sipendi chakula cha haraka kwa sababu kwa mara mingi yakikuwangi chenye afya. Mara zingine huwa kinawekwa kemikali sana sana ilikiive haraka ama akili kiwetayari haraka. Tena si chenye afya hata kidogo. Siezi ambia mtu azoe hiyo.

Ndiyo, napenda sana kwa sababu hapo ndio huwa unajua nini kinaendelea kwenye ulimwengu na pia unelewa jinsi tofauti watu wanavyofikiria na kureason hiyo inakuonyesha kabisa kenya inaendelea.

Mara tu mimi naona usasishaji mpya umetokezea. Mimi, mara hiyo hiyo mimi nasasisha kwa sababu. Mara mingi unapata hizi misasisho ambayo inatolewa hupelekana na maendeleo yenye iko kwenye vifaa na mitandao.

Video mpira wa kikapu then kuna chess checkers hizo ndiyo michezo ambayo mimi huwa naielewa vizuri hii ingine siezi danganya sielewi.

Ndiyo, nimewai kushiriki kwenye mashindano maramingi, mashindano ya kimasomo, mashindano ya michezo, na kathalika. Maramingi mimi huwe, hupenda hiyo, ushindi wa, kuibuka kuwa mshindi. So, napenda mini mshindani sana.

Ndiyo sana sana napenda kuijua sana historia kwa sababu mambo mengi ambayo inatendeka kwa dunia leo na dunia ya leo ni mambo ambayo yametokana kulingana vitu ambayo vilifanyika kitambo na ndiyo hilo somo la historia.

Ndiyo, mimi napendelea chakula kitamu, lakini pia mimi huangalia pia ama hicho chakula kina afya. Kwa sababu waeza pata chakula kitamu, kitamu sana, unakipendelea lakini hakikusaidii mwilini kwa njia ile yoyote ile.

Kwa maramingi huwa muhimu kuangalia wengine ambao huwajali wenzao. Kama unapata kazini, kuna mtu ambaye ni ye huyo, hameenda, hametumia vitu, mebi jikoni ya kazi, haja, hajaziyosha. Na wengine wanafaa kuja kufitumia, hiyo ni mbaya, unafaa kuwajali wenzako kazini yama popote pile.

La kuanza tu ni kupanga muda wako vizuri, kazi yako unayangalia ni kazi ambayo inafaa kuchukua muda gani, alafu la pili unapanga masaa yako kulingana na wile unataka kukamilisha iyo kazi na masaa mangapi ama na siku ngapi ama kwa muda unaofaa.

Kupanda miti, sana sana kupanda miti, pia kuhakikisha hautupi takataka za plastiki, huko nje kwokwote, hizo huharibu kwa sababu, unapata zi, hakuna kitu inaezamea pale, inachoma vitu, so kuweka taka zako vizuri, na pia kupanga nje vizuri na kupanda miti.

Sanaa ya uimbaji. Sana sana itokane na mtu ambaye ako na talanta. Unajua si kila kitu kila mtu anawezafanya. Kuna wenye walibarikiwa na sauti na wengine wakabarikiwa na mambo zingine. So kwa mara mingi mimi hupenda kusikiza mtu ambaye na talanta sauti yake nyororo ama sauti yake ya vutia.

Kuongea ukweli mimi sijui lolote kuhusu baseballi, nchi yetu huu mchezo haupo, badala watu hucheza kriketi. Baseballi, mi najua tu kuna mchezaji ambaye halikuwa naituwa Magwaya, mwingine alikuwa anaituwa Babe Ruth, na alikuwa wachezaji mashuhuri, tosha.

Wakati wa wasiwasi inabidi, unavuta pumzi, unatulia, kwa sababu chochote unachofanya na wasi wasi ama na mshtuko. Mara kwa mara huwa hakitokei vizuri ama huwa hakiko vizuri, so kutulia ndio kitu ya kwanza.

Kuwa mtu mwenye utu, usifanyie mwengine loloto huwezi taka kufanyiwa na pia ukuwe mtu mwenye kujali na mtu wa kujali wengine. Before ufanye kitu, unakuwa umejali wengine.

Habari za mtandaoni kwa sababu la kwanza simu yangu nilipo nayo muda wote ama kompyuta. Kwa hivyo, si lazima nitoke niende nikanunuwe gazeti. Habari tunaipata mtandaoni na napata habari kutoka kutoka kwa viongo mingi.

Embe, embe ni tunda kwanza liwe ni embe dodo ama ile lingine wanaita apple mango. Pia kuna ingine green mango ambayo ndani huwa rangi ya orange. Huwa tamu sana napenda kuila hivo ama pia kutengeneza nao juisi.

Mimi huifadhi kila kitu kwenye wingu ilo ni jambo la kwanza unahifadhi kwenye wingu. Pili waeza kuwa na vidude kama flash drive ama memory stick. Pia kwenye simu ama pia unakuwa na external hard drive.

Sana sana ninauzoefu wa kompyuta na kufanya kazi na watu kwenye hio hio department ya kompyuta. Unapata mambo kama ya programming, networking, hapo ndio nguvu yangu iko.

Nipo hapa kwa maramingi. Iwe ni ya drill. Ama unapata tu ni hii ya kawaida. Lakini tu nyimbo mingi za marekani, kwa sababu wanaongea kizungu na kizungu chaweza kusikizwa kila mahali. Si wengine vyenye wanaimba. Vitu ambavyo hatujui lugha hatujui.

Aa napenda wanyama wote sana sana wanyama ambao huwa hawashambuli binadamu. Kwa sababu kuna wanyama wengine huwa wanaenda wanashambulia binadamu na wanawaua. Lakini mnyama yoyote ambaye hana hatari yoyote kwa binadamu mimi niko sawa naye.

Mboga za kijani kibichi sana sana napenda. Mboga za kienyeji tu kunde, kanzira, murenda, skuma, spinach, chochote ambacho inakuzwa kwa shamba bila kutumia kemikali. Hizo ndio mboga ninazo penda.

Kwa kasi sana na pia inabidi kama ni za dharura sana inabidi unaongeza, unaongezea timu, unuongezea pia masaa kazini, kunakuwa na ovataimu pale, ili muweze kukimbizana na hata kama ni kufanya kazi usiku kucha, unafanya ili mkuwe mume deliver.

Unafahamu kwa kuwaona na macho mkitu kipitana lakini sijui majina yao, sijui na mkuu kufanya kazi gani ama ni vipi kwa sababu kuna huo muda wa kusimama kujuwana na pia kila mtu ako na shuguli yake.

La kwanza ni kujua chanzo cha tatizo hilo, limetokana na nini? La pili, ni kujua jinsi ya kusuluhisha hilo tatizo. La tatu, ni kuangalia jinsi ya kukinga hilo tatizo lisifanyike tena.

La kwanza ni kuangalia kazi ambayo nafaa kuifanya hiyo siku. La pili ni kuipanga kulingana na masaa yangu. Kisha mimi ninaanza kazi yangu kwa utaratibu. Kwa mpangilio ambao nilioupanga kwanza nilipoingia kazini.

Hapana mimi huwa sipendi kuvaa vipuli. Kwa sababu kwa huku mahali nilikotoka upande wa Afrika ni ati vipuli mara mingi huwa vya wanawake. Na mwanaume ukivaa vipuli mara mingi unachukuliwa kuwa shoga. Ama tu mtu ambaye ana ushetani.

Ndio, mimi hupiga kura. Hata kama saa zingine, mimi huhisi hakuna haja ya kupiga kura kwa sababu unapata kiongozi ambaye mnaye mchagua sasa. Anakuja pia, anakuwa pia. Ee ana mapungufu yake kama yule mwingine. Unapata ufisadi bado unendelea katika nchi yetu.

Napendelea viatu vya viatu vya aina ya sporti ama viatu vya aina ya mokasin. Kiatu ambacho ni chepesi, sipendi viatu vizito vizito. Napenda kiatu ambacho nikivaa naweza shinda nacho siku mzima, ntatembea nacho, ntakaa chini, sitahisi joto. Napenda viatu viepesi.

Mpenda mwandishi wa vitabu ambaye hujiita John Kireamite. Huyo ni mwandishi ambaye huandika kuhusu maisha yake. Alivyokuwa mwizi wa mabavu. Akashikwa. Wakati mwingine alienda kwenye benki kuiba. Alipolalisha watu chini, akapata mkewe pia alikuwa miongoni mwa wale.

Mimi husherekea either kwa kuenda kwa ama ku kujitumbuiza na marafiki na jamaa. Kama si hivyo, mimi si mtu wa kusherekea vitu sana. Mimi naeza kaa kwenye nyumba, nijiangalilie filamu zangu, nisikize muziki wangu. Na nitulie, si lazima niende kokote.

Natumia simu yangu kuwasiliana na watu naitumia pia kuingia kwenye mtandao kuangalia vitu kuingia kwenye Facebook, Instagram na vinginevyo naitumia kufanya utafiti wakati niko nje na itumia kupiga picha.

Ningependa kujaribu baseballi kwa sababu mimi huona ni mchezo ambao una mashabiki wengi na mchezo huwezi kuwa na mashabiki wengi kama si mchezo mzuri. Ningetaka kujaribu nielewe kuhusu unavyochezwa na pia masharti.

Ningetaka kupata ujuzi zaidi kwenye AI na pia nijue mambo zaidi kuhusu kompyuta kwa sababu ningetaka kujua mambo zaidi jinsi ninavyo programu, jinsi ninavyo kuwa niko safe kwenye mtandao.

Napenda kipindi kinachoitwa The Wire, kilikuwa kinakuja kwa channel ya HBO, kilikuwa kinakuja kwenye runinga ya HBO. Na kilikuwa kinaongea kuhusu vile watu wauzaji madawa na mapolisi wanakimbizana na kujaribu kushindana akili.

Mimi mara chache mara mojamoja, kwa mara mingi mimi hupenda kujiangalilia sinema. Minyumbani, mimi hupenda kujiangalilia filamu zangu nyumbani. Mahali ambapo ninaeza simamisha filamu, nikimbie kuenda msalani, nirudi, niende jikoni, nitengeneze kitu ya kunywa ama kula na nirudi.

Ndiyo mi hugawanya taka zangu ninaeka chupa ambazo zinaeza vunjika ama vitu ambavyo ni glasi zinaezavunjika naeka kando. Plastiki ni naeka kando. Alafu hivi vitu vingine ambavo vinaeza kuoza. Iwe ni makaratasi. Hivi vitu tu organic naeka pamoja.

Unaweka malengo kulingana na kazi iliopo mkononi ama iliopo kwenye meza. Unaona kazi unapanga kazi itachukua muda gani. Unatenga unaanza na kazi gani mara mingi mtu huanza na zile ngumu halafu unakuja ukifanya hizi rahisi.

Mchezaji bora zaidi wa mpira wa kikapu ni kwangu naeza sema kulingana na statistic zilizowekwa ni Jordan, Michael Jordan. Ambaye aliwahi chezea timu ya Chicago Bulls na akashinda championships mingi sana.

Napendelea mazingira ya kazi ambapo unapata kila mtu anajua kazi yake ambayo anafaa kuwa akifanya. Hakuna kushinda ukifuatiliwa. Alafu hiyo ni mazingira ambayo imenyamaza vizuri. Haina makelele, sipendi, kelele mingi. Hiyo ni mazingira ambayo kazi itafanyika vizuri.

Kinywaji baridi ninachokipendelea zaidi ni maji ya matunda ambayo imefinywa imetokana na matunda yenyewe si kemikali. Alafu iekwe theluji kiasi. Iwe baridi mzuri kwanza iwe wakati wa joto.

Habari mtandao nasomea mara mingi kwa Youtube. Kwa sababu pale unaenda unapata kuna nyumba tofauti za habari. Pia wako na channel zao pale kwenye Youtube. Na pia unaeza enda pia wewe mwenyewe ufanye utafiti wako ujue habari inayoendelea.

Mchezo naopenda katika olimpiki ni mchezo wa mpira wa kikapu ambapo unapata timu kutoka inchi tofauti tofauti zinapatana pale na kumenyana. Hu mchezo hua ukona watu wingi sana wenye talanta kutoka inchi tofauti.

Udhaifu wangu kazi ni kufanya kazi na watu kwa sababu unapata kuna watu tofauti, kuna watu wagumu kufanya kazi nao na mimi hushugulikia kwa kujaribu kutengeneza uhusiano muema nao.

Shirika langu nalipendea kuwa ni la watu ambao wanajua kazi ambao wanaofanya, wanajua muda wakufanya kazi, wanajua kupanga muda vizuri, si lazima ushinde ukifuatilia mtu. Ni watu wambao unashirikiana nao mambo mingi.

Mara kwa mara mimi huwa na mahali nahifadhia umeme ama ukipenda power benki. So me hutumia hiyo na inabidi sasa ju umeme umekatika hakuna wifi inabidi nitumie data. Na hiyo ikiisha napumzika cha lazima.

Sera ya kampuni ambayo naiona muhimu ni sera ya kuweka muda kwa sababu hiyo imeeleza kutuskuma ili tuweze kuwa ni watu ambao wanajua pia kupanga muda, unajua pia unafaa kufanya nini wakati upi.

Tunasherehekea mafanikio ya timu kwa kuwapeleka nje ama lunch ama kuhakikisha nimewatuza ili kuwaeka motisha waendelee kufanya kazi mzuri kabisa, waendele kusukuma. Hiyo nayo husaidia sana kwa sababu watajaribu juu chini ili watuzwe.

Na ilinda kwa, kitu cha kwanza ni eti siitikii watu wowote kuwa marafiki kama siwajui. Cha pili ni eti ninakuwa nimeweka fingerprinti, nimefunga na two-step authentication, nafunga kila kitu hivo.

Wakati wa jua kali mimi hupenda kukaa indoors ndani, kumaanisha napenda kukaa ndani ama kukaa kwa kivuli kwa sababu jua kali ikikugonga kwenye kichwa, yaeza leta madhara mingi kama kuumwa na kichwa, kuharibika ngozi na mengineo. Kwa hiyo mimi hupenda kukaa ndani nikinywa, maji sana.

Shuguli zangu za wikendi mara mingi huwa za kutayarisha wiki ijayo. Iwe nisafishe nguo, nisafishe nyumba. Nipike vyakula ambavyo ntakula wiki ijayo. Kisha niende ninunue vitu ambavyo nahitaji.

Napenda pwani sana. Mimi upendelea sehemu ambazo zina maji mingi. Mi hujiskia vizuri sana napoenda kutulia pale. Kwa sababu huwa inanituliza. Pwani kuzuri hewa ya joto, maji, majimingi. Kuna kaa vizuri mandhari safi kabisa.

Naisaidia kwa muda kwa muda kutengeneza tonamenti za michezo. Pia kuweza kuwaelimisha kuhusu mambo kadhaa kama kuhusu afya konstitusheni na vinginevyo.

Napenda hali ya hewa ambayo imetulia, isiwe na jua kali, tena isikuwe na mvua ama baridi kali. Napenda hiyo hewa ya hapo kati, huwa unaeza tembea bila kuvaa majaketi na pia si ati ni hewa ambayo inakusumbua.

Hapana mimi huwa sipendi kupanda milima kwa sababu vitu vingi hufanyika huko milimani. Weza patana na wanyama. Tena waweza kuanguka na uteremke vibaya uvunjike mguu ama mkono. Kwa hivyo kwa maramingi mimi hupenda tu kwenda baharini.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza, kucheza nje na kujiangalilia vibozo. Ama chochote, ama kutembea tembea na marafiki zangu, kucheza mpira, kwenda kutega samachi, kwenda kuogelea.

Napendelea mahali ambapo pamekimya, sipendi sehemu ambayo ina kelele mingi. Kwa sababu pia mimi hupenda kufanya kazi zangu na kupigia simu zangu. Kwa hivo siwezi pendelea mahali kuna kelele na pia mimi hupenda mahali pametulia ili niweze pia kufikiria vyema.

Ndiyo, tena sana. Napenda kujaribu teknolojia mpya. Hapo ndio huwa unaenda unajijulia vitu vingi. Na pia unajua nini mpya imekuja na ni ya kufanya nini. Inafanya kazi rahisi ama inafanya kazi ifanyike haraka. Ipi. Ndiyo.

Kwa mara kama watu ambao unafanya nao ni watu ambao muneza shirikiana nao viema huwa mzuri. Lakini kama si watu wa hiyo haina ni watu ambao ama mtasumbuana afathali kufanya peke yako ili uweze kupanga muda wako na usicheleweshwe.

Chumba cha kulala kwa sababu pale waeza kujifungia ufanya kazi yako. Bila kusumbuliwa na mtu yoyote na pia pale unakuwa umejificha kutokana kelele saa zingine za televisheni. Ama za watu wakipita.

Mimi huwa sipendi. Kwa hiyo mara mingi unapata ninapanga. Ninapanga mambo zangu kwa muda ambao najua hakutakuwa na watu wengi kwa sababu mimi huhisi kwanza. Ni kama napoteza muda kwa sababu umesimama pale bila kufanya chochote.

Ndiyo mimi hufuata matukio ya kimataifa sana sana kwenye mtandao. Hapo ndio unajua ni nchi gani nini inafanyika, nchi hii nini iliendelea. Kwa hivo mara mingi mimi huwa na habari ambazo zinatendeka duniani kwa muda ambao zinafanyika.

Ninapenda kuenda madukani usiku kwa yale maduka ambayo hayafungwi. Kwa sababu wakati huo huwa hakuna msongamano mwingi. Maramingi unajipata mko wawachache sana kwenye maduka na hiyo mara ingine nanunua tu kwenye mtandao.

Kinaitwa My Life in Crime ni kimeandikwa na John Kiriamete. Anapoongelea kuhusu maishani mwake katika uhalifu alipokuwa akifanya mambo yake. Na jinsi alivyokuja mpaka akabadilika na kufungwa jela.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini, cha kwanza ni malengo yangu, unaangalia malengo yako kimaishani mahali umeyaweka na unaweka motisha kabisa kazini hili utengeneze hela zaidi uweze kukutana na malengo yako.

Mara chache sana, mimi si mpigaji picha. Mimi chochote ambacho napiga picha lazima kiwe kitu ambacho kina maana kwangu, ama kitu ambacho ningetaka kutumia mtu wa mtu ama mtu ameniambia nimtumie picha fulani, lakini mimi si mtu wa kuenda nikipiga piga picha ama kujipiga picha.

Mwezi wa kumi na mbili ama disemba, hu ni muwezi ambao huwa na furaha mingi, alafu tena watu wengi huwa hawako kazini. Kwa hiyo marafiki na jamaa ambao hujawaona kwa muda, kwa sababu wamekua wameshikana ama wanafanya kazi ulaya, wanakua wamerudi nyumbani.

Mimi nahisi kuwa hawafai kuwa wakitathmini sana kwa sababu hufai kutathmini kitu kulingana na kazi iliyopo. Saa zingine waaeza pata ile kazi ilikuwa nyepesi lakini inonekana imefanyika ni mingi lakini ile ngumu bado unonekana ni kama haujafanya lolote.

Na kumbuka mwalimu wa shule ya msingi. Ambaye nilitoka nae darasa la kwanza, darasa lapili, adi la saba. Bado pia alikuwa jirani. Halikuwa anaitua mwalimu ngare. Namkumbuka alinifunza mengi sana.

Huwa siendi kwa sababu chochote ambacho. Nahitaji pale najua naweza, pata mtandaoni. Kwa hivyo sioni haja ya kupiga safari, kuenda hadi maktaba, ilihali chochote ambacho nakitaka naeza kipata, kwa simu ama kwa kompyuta. Niliopo nilipo.

La, mara mingi hio huisi ni kama ni makaratasi. Ama vitu vya plastiki ambavyo hata havifai kuwekwa kwa mdomo. Kwa hivyo. Iyo, mimi huwa spendelei kwa sababu hata kuimeza, ni chakula tu ambacho kinafaa kupewa watoto.

Mara kwa mara nafanya kazi na timu za mbali ambazo mara mingi hupata ukiwasiliana nao kwa mtandao. Na kama kuna kitu mtu ataa kukuonyesha ana kupigia picha ama anapitukulia video anakuonyesha. Si lazima mkutano, si lazima kusafiri.

A nimejifunza kuwa unafa kuwaheshimu watu wote, unatreat watu wote na njiya sawa, usichukulie huyu kwa njia rahisi kwa sababu, maybe kwa sababu sazingine unafikiriya yule mwingine ana manufaa kuliko huyu.

Mimi huuliza watu ambao wana uzoefu zaidi yangu, ili waeze kunisaidia na kunielezea jinsi ninavyo kabiliana na tatizo lile. Na pia mimi huingia kwenye mtandao na kufanya utafiti. Kuona jinsi naweza tatua tatizo lile kwa haraka iwezekanavyo.

Mimi ni wa zote. Kama ninahitajika kuamka mapema mahali kuenda mahali naamka mapema lakini kwa kila siku mimi ni mtu wa kuamka mapema. Saa kumi nakuwa niko macho. Alafu mahala lala kitu saa sita ama saa tano kulingana na usingizi.

Naitumia kwa kuwasiliana na pia kufanya utafiti saa zingine nikiwa inje ama tu lakini mara mingi ni kuwasiliana na watu. Iwe ni watu kazini ama iwe ni jamaa na marafiki ama ninapohitaji kununua kitu. Kwa hiyo mara mingi mimi kuitumia kwa mawasiliano.

Ndiyo. Unapata niko na apps mingi ambazo ni za kununua vitu tofauti. Kama ni vitu vya madukani vyakula kunayo kwa mtandao. Kama ni nyama na mboga na vingine kunavyo. Kama ni manguo na electronics zote kwa mtandao.

Mara mingi matunda, kwa sababu unaona jioni hufai kitu kizito ili kwa sababu kama unaenda kulala na hakifanyi kazi yoyote mwilini, inakaa tu pale halafu na kufanya unakuwa na uzani mwingi, unaongeza uzito.

Mimi hupanga nguo ambazo nitakazo zivaa kesho yake. Kisha ninaingia kwa kitanda. Natoa simu yangu. Ninaitumia mpaka wakati usingizi utakuja niache nimeyeka kwa charge alafu mimi nilale.

Napenda kuchora lakini mimi sijuisi na hiyo talanta ya kuchora kwa hivyo kupaka rangi inakuwa ni rahisi. Ju hiyo haina mambo mingi kama si picha unajaribu kuchora. Kwa hiyo kuchora kunahitaji talanta kuliko kupaka rangi.

Rangi nyehusi na kwa maramingi utaipata kwa screen zote kama screen zote huwa nyehusi sijaipatana na nyehupe alafu yoni rangi mzuri hata ukivalia si raisi si mtu wakuuni kwa umbali hati si rangi ambayo inashout.

Ningependa kujifunza mifumo yote ambayo inakuja na sana sana mifumo ambayo inashikana na AI. Kwa sababu hiyo itakua na bei ghali sana kwenye soko kwa mtu ambaye atakuwa na uzoefu mzuri wa AI.

Na hapana mimi huwa sipendelei kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu. Mimi huona siasa ni mchezo mchafu tu. Kwa watu ambao wamekusanyika kazi yao ni kupanga kuibia wananchi, na pia kuongoza wananchi vibaya na kuwadanganya. Kwa hivyo siasa mimi huona ni mchezo, uongo na mchafu.

Uzoefu wakuweka muda na umekua muhimu sana. Kwa hivo mimi ni ngumu sana upate nimechelewa ama nilikuwa nipakutane na mtu ama nilikuwa nifanye mkutano. Upate ni mimi nimegojewa kwa maramingi kama ni mkutano wakuenda unafika dakika ishirini kabla ya mkutano.

Kazi mtu hupanga kuanzia na hile kazi ambayo unahisi ni ngumu zaidi. Ukielekea kwa ile kazi ambayo ukimalizia na ile ambayo unajua ni rahisi ama nyepesi. Kwa sababu ukianza na kazi rahisi, ngumu itakusumbua huko baadaye ukienda kumalizia.

Na lihifadhi tu kwenye kichwa changu. Iyo ndio njia raisi ambayo unajua. Haa yezi patikana mahali popote. Kwa sababu ukiandika mahali hujui nani anaeza pata kesho. Kwa hivo nalihifadhi tu kwenye kichwa. Na nakikisha sita sahau.

Ndiyo, nimewai kufuga wanyama tofauti, kasuku, umbo wa kadha. Hawa ni wanyama ambao niliwai wafuga na hawakunisumbua. Walikuwa wanyama ni wazuri sana kwa sababu mbo wa usahao mtu. Asahau mtu na ukimwonyesha upendo, umuonyesha utu na ye anakuonyesha utu milele.

Ndiyo, mi hupendelea, mi huona ikikaa mzuri na kwa mara ukitoka bila unahisi ni kama umetoka bila nguo kwa sababu ni kitu ambacho kuna uzoefu kila saa kimkononi. Kwa hivyo muda wowote ambacho hauna unahisi kuna kitu ambacho kinakosa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kufuatilia sana sana tutorial na sana sana video za tutorial. Pale unaweza kuona kitu vile kinafanywa. Si ile ya kusoma pekee yake ile inakuelekeza kwa sababu saa zingine maneno yanaweza kukosa kuendana.

Mi utumia programu sana sana ya whatsapp kwa mawasiliano na watu kwa kila mahali duniani. Naeza asiliana naeza piga video ama niwasiliane na mtu aliye marekani india na pia nji za afrika popote tu bora awe ako kwenye mtandao.

Napendelea kusoma ni kijifunza mambo mapya na pia katika kusoma hadithi mpya. Kuandika si sana sana kwa sababu mimi uhisi bado ni kuna mengi ya kujifunza na mengi ya kusoma kuliko yenye mimi ni nawe ya kupeana.

Mimi hupenda kutizama. Mpira wa kikapu sana sana timu kama LA Lakers inapocheza. Ili nijionee baba na mtoto wakicheza kwenye timu moja na pia mimi hupenda timu ya golden State Warriors. Pale unamuona Steph Curry na Draymond Green.

Mimi huipenda but mara mingi iyo huwa hainipendi unapata nikinywa naumwa na tumbo sana ama nina harisha huwa naipenda ni tamu mi husikia ina manufaa kwa mwili but mimi ni madhara.

Mimi huipendelea 'Android' ni rahisi kutumia, tena si bei ghali. Mifumo mingine unapata mabei yako juu na bado kazi unafanya kazi tu ile yenye hii ingine inafanya pia pia hiyo 'Android' bado inafanya.

Kama masters mahali ambapo, unaenda unasama, unakua una uzoefu mwingi sana katika jambo fulani. Hadi wewe unakuwa, unaitiwa kazi dunia mzima, unaweza enda ufanye hapa, ama nakuita ufanye hivi, ama unaitwa pale ufanye hivyo, na pia lipo liko sawa.

Una aanda kulingana unaandika kwanza nini ilikuwa ifanyike ni kazi gani ilikuwa ifanyike kwa muda huo ambao, umeandika ripoti. Alafu unaandika kwa hiyo mambo ni gani ilimalizika na ilimalizika vipi, ni gani hijamalizika ama ni gani ilimalizika vibaya.

Mimi huwa siendi kwa sababu unapata mtumishi, anaibia, anaibia wafuasi, anawadanganya, anawatumia vibaya, na hiyo hakuna mahali mtu hawezi abudia. Uwe nyumbani ama uwe uko wapi, mungu yupo kila mahali.

Mara nyingi ni ugali. Ugali na mboga. Ikue ni mboga ya kienyijima yai au nyama. Yoyote inaweza. Hiyo ndiyo mzuri kwa sababu saazi ngine unaweza enda huko nje ushikane. Uwe na mambo mengi ya kufanya ukose muda wa kwenda kula.

Mezoezi yangu ya kila siku ni kutembea jioni kwa muda wa sali moja. Ama sa zingine ni najaribu ni natembea kilomita tano. Mbili na nusu kuenda, mbili na nusu kurudi. Na rudi ni mechoka naoga napumzika.

Siku ya kuzaliwa mimi hupenda kuenda kwenye majumba ya watoto, mayatima, pale kwenye machildren's home, naenda nakata keki nao, nasherehekea nao kama ni nabeba biskuti, sweeti, na pia nawapelekea vitu kama mchele pia wapike.

Ile ule wa Brown ndiyo huwa mzuri kwa pande mingi. Kwanza kwa afya, inakusaidia kwa mwili kwanza bila kunona. Na pia inakusaidia kupigana na ugonjwa wa skari. Na pia inasiagika kwa tumbo viraisi.

Kwenye mtandao kwa sababu pale utapata kutoka kutoka sehemu nyingi. Utapata iwe ni kutoka kwa majumba ya habari amu unapata kutoka kwa watu binafsi ambao wameandika amu wamechapisha ama wao wenyewe wanaongelea kuhusu hiyo. Na pia wengine mbaka wanaushahidi wa video.

Siku za mvua huchosha kwa sababu kwa mara mingi unapata barabara zikona msongamano. Tena watu kwa barabara lazima uvae nguo zenye joto. Tena ubebe mwavuli ama kofia. Saa zingine mpaka unavaa glove ili kuweza kukabilia na hiyo unyevu na baridi.

La hasha sijawahi kufanya yoga lakini nishawahi kufikiria kufanya lakini tena nikiona zile nguo ambazo wanavaa zina washikashika wanaume, halafu inakaa nikama sana sana ni ya wanawake lakini naeza taka kujaribu.

Hapana mimi hupenda mtu ambaye anajua kitu ambayo imemleta kazini ama anajua kazi ambayo anafaa kufanya na kuishugulikia bila kupoteza muda wowote. Na hiyo sipendi kusimamia mtu ama kusimamiwa kwa sababu pia mimi najua majukumu yangu.

Tukio la Formula One pale niliweza kuona kena Hamilton wakikimbizana na magare. Hilo. Tukio lilikuwa si muhimu lilinifurahisha sana, li nitumbuiza, nikaona watumbuizaji tofauti duniani.

Wakati wa baridi huwa inasaidia kwa sababu pia huwa inachoma na kupatia mwili joto kama ukona homa pia inaweza kupigana nayo. Lakini kwa kawaida baridi huwa mzuri kulingana na hali ya hewa pia vyenye huwa saa zingine na inakuwa mzuri kwa ngozi.

Wasilisho huwa mzuri kabisa kwa sababu jinsi unavyo wasilisha ndiyo watu kama wanataka kukupatia kazi ama wanataka kufanya biashara nawe iyo ndiyo huwa wanaangalia ama wataka kuwauzia kitu kwao huangalia wasilisho lako.

Vitu vya kuuza kutoka inchi zingine. Unaangalia vitu ambavyo hapa haviko na vitu ambavyo watu waneza taka ama wanaeza hitaji. Kisha unaleta unawauzia. Ukisha wauzia wakati mwingine unabadilisha. So kwa hivyo ni vitu tofauti.

Hapana, mimi huwa sisomi gazeti nikitaka kujua habari yoyote mimi huenda kwenye mtandao kwa sababu watu ambao kwa sababu mara mingi gazeti huwa haina ujumbe wote ama huwa hawaongei ukweli kabisa lakini kwa mtandao utapata maoni ya watu tofauti na habari za watu tofauti.

Kwa bahari unatulia, unaliwaza kuhusu kazi, alafu unakuwa unapumzika. Pia huo huo wakati mzuri sana wa kuungana na jamaa na marafiki ambao hungeeza kukutana nao ama kuonana nao wakati ya kazi.

Miye hupendelea jioni ili niwe na uchovu ili niupate uchovu na uchovu hunisaidia kupata usingizi kwa hivyo mazoezi ya jioni huwa mazuri unatembea ama unapitia kwenye kiwanja cha mpira wa vikapu unacheza kisha unaelekea nyumbani.

Mji wangu wa kuzaliwa una ziwa unaitwa naivasha kuna ziwa naivasha kuna samaki wengi na watu pia huenda huko kuji angalilia wale ndege ambao huitwa flamingo huenda kwa hilo ziwa. Ni mji ambao una joto na ni mji watu hupenda wengine.

Nina mahusiano mazuri kwa sababu mimi huwaheshimu na nawadhamini sana wazee zangu. Kwa sababu hao wana mambo mingi na wana mengi sana ambayo wanaezanifunza. Wanajua mengi kuniliko wamejionea mengi na nina mengi ya kujifunza kutoka kwao.

Mtaa wangu naupendea hali ya hewa, itulivu, miti mingi, kwa hivyo kuna vivuli na sehemu nyingi za kujificha jua. Hiyo ndio kitu napendea mtaa wangu na huwa umenyamaza hauna kelele. Hakuna mahoteli ama mabaa ya kupika kelele mtaa wangu.

Hata mimi nimefurahi sana kukutana nawe.